Kushambulia tatizo kazini kunahitaji mchanganyiko wa fikra makini ni dhamu ya kihisia, mawaziriano mazuri na mbinu za mkakati. Tatizo lote kazini iwe ni la kiutendaji, la mausiano au la kiutawala, ikiachwa bila kushulikiwa inaweza kuwaadhili uzarishaji, marali ya wafanyikazi na hata sifa ya mtu binafsi. Hivyo basi ni muhimu kujua njinsi ya kulikabili na ufanisi na busara. Hapa chini naeza.